Kikawaida binafsi mara nyingi nalala masaa kumi kwa sababu nalala saa tatu usiku naamka saa kumi na mbili asubuhi. Ni kama masaa tisa hivi ya kulala kwa sababu hiyo ya saa kumi na mbili ndo ya kuamka. Kwa hiyo nalala masaa tisa kwa kawaida kama nitakuwa sina shughuli zozote zilizo nizonga sina changamoto yoyote nalala hayo masaa yango tisa. Nakuja kuamka saa kumi na mbili kamili asubuhi mara nyingi huwa nalala saa tatu usiku naamka saa kumi na mbili asubuhi sababu baada ya kutoka katika kazi zangu, katika biashara zangu. Nikifika nyumbani natulia na nikifika nyumbani napika, chakula tunakula na familia yangu, naoga na kuenda kulala. Kwa hiyo mara nyingi sana ikiwezekana nalala saa tatu usiku nasmka saa kumi na mbili asubuhi pale ambapo nakuwa ni mezongwa na kazi, mara chache-chache, labda kuna mambo ambayo yamejitokeza, au labda chakula ambacho niwepika sikio ni kuchelewa kuiva, au labda nimechelewa kufika kutokana na shughuli za usafiri, kuwa ngumu huko barabarani, naweza nikalala saa nne usiku. Lakini kama ni hali ya kawaida tu, kikawaida ni nalala sa tatu usiku na kuendelea. Kwahiyo kama nikichelewa sana kulala ni saa nne usiku. Naweza nikalala saa nne usiku. Nikaja kuamka saa kumi na mbili asubuhi. Kwa hiyo kawaida yangu ya kulala ni masaa tisa. Hayo mara nyingi sana na nayatimiza masaa tisa, mara chache, mara moja moja ndo naweza nikalala masaa saba mpaka masaa nane ambapo naweza nikarudi. Labda nikawa naangalia kitu mtandaoni. Kikanicheleweshea, nikatumia muda mwingi, nikachukua labd hata, nikaenda kulala saa tano usiku, nikaamka saa kumi na mbili asubuhi mara nyingi sana naweza nikalala masaa nane, lakini mara chacha naweza ni kalala masaa nane, lakini mara nyingi na lala masaa tisa kila siku masaa tisa, ndo muda ambao na utumia kwa jili ya kulala.

Ndio napenda sana kujaribu teknolojia ya mpya hasa, inapotoka sana sana katika teknolojia ya nani, mambo ya simu. Kwani napenda simu mpya zikitoka nijaribu, nijione uzuri wake nijionee raha yake, nimefanikiwa kwa kiasi fulani, lakini siyo sana, nimesha jaribu simu kama mbili hivi. Kwahiyo nimeona utofauti wake, nimeona teknolojia namna inavyokuwa imewezeshwa, imeongezeka, imekua zaidi na nafurahia matumizi hayo lakini kitu kingine ambacho nimeweza kujaribu ni teknolojia ya vifaa vya umeme kwa mfano kama vile sufuria kwa jili ya kupikia wali. Nimeitumia, nimependa na ninatamani sana niweze kujaribu hata vifaa vingine zaidi na zaidi. Isipokuwa sina sina namna ya kuvifikia lakini kwa vile ambavyo ninavifikia ambavyo vinafikika, nimesha jaribu na nimefurahia na napenda hii teknolojia kadri inavyozidi kukua inavyo zidi kurahisisha kazi kazi zinakuwa rahisi zaidi kwa kutumia teknolojia kuliko kufanya mambo bila yakuwa na teknolojia, unatumia nguvu kubwa kazi kidogo. Lakini teknolojia kadri inavyokuwa, ndivyo inavozidi kurahisisha kazi. Na matumizi ya teknolojia yamekuwa ni makubwa katika maeneo mbalimbali. Watu wengi, wanapeda kutumia teknolojia katika kufanikisha kazi zao za msingi, na katika kufanikisha shughuli zao mbalimbali za kila siku, zikiwemo shughuli za nyumbani. Kwa kupitia ukuaji wa teknolojia, zimeweza kufanikiwa sana na kukua sana hata mashambani, teknolojia imekua watu zamani walikua nalima kwa jembe la mkono lakini siku hizi wanatumia trekta kulima, zamani walikua wanapalia na mkono lakini sikuizi wanapuliza tu dawa majani ya nakauka na mazao ya naendelea kukua kwa hiyo teknolojia ni nzuri inarahisisha mambo mengi lakini pia inasaidia vitu vingi kuenda kwa wakati.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi, hadithi nzuri za kuchekesha zenye mafunzo ndani yake. Yani unasoma hadithi, unacheka lakina wakati huo huo, unapata funzo fulani. Unapata kujifunza kitu fulani. Hadithi fupi fupi. Isiwe kitabu kina hadithi ndefu yani nasoma mpaka nasahau niliko tokea. Hapana, napenda hadithi zile fupi fupi. Zinachekesha, zinafundisha, lakini zina kufanya mtu usisahau funzo ulilo lipata kupitia, kitabu hicho kupitia hadisi hiyo kwa sabu ni kifupi kuna vitabu vingine vinakuwa virefu. Yani mtu unasoma unasahau nilipo toka inakoendelea sijui. Hapo penye nilipo ata sielewi. Yani hizo hadisi za kuchosha, mimi hapana. Napenda hadisi fupi fupi, hadisi tamu, hadisi nzuri ambazo mtu ukisoma, unafurai, unapata funzo, unapenda tena kuenelea, kujua mbele ilikuwaje, mpaka unafika mwisho. Pia, napenda kusoma vitabu vya riwaya zile za ujasusi. Kuna riwaya zinaelezeaga mambo ya kijasusi, mambo ya uchunguzi chunguzi, sijui watu wanapindua huku, wengine sijui wanapindua kule. Kwa mfano kuna kitabu aliandika Eric Shigongo, kilikuwa kinaitwa raisi anampenda mke wangu. Kile kitabu ilikuwa na mambo mengi ya kujifunza, mambo ya kuhusu, mambo ya kuhusu ujasusi, kilikuwa kina fundisha nakipenda, nimesahau, sababu nlikisoma ni mda mrefu sana, nimesikisahau, sahau, ila ninauhakika ni hicho, kinachoitwa raisi anampenda mke wangu. Kilikuwa kikielezea, mara huyu ametoka huku, kwenda nchi flani kufanya upelelezi, ameenda nchi flani kufanya uchunguzi, kwa hiyo, napenda, riwaya za namna iyo, zinazokuwa zinaeleza mambo mengi kwa wakati muafaka, mambo mengi ya kijasusi, zinafundisha, zinaburudisha wakati huo huo. Na vitabu hivi, kwa mfano, kama hichi cha Eric shigongo, nilikisoma kwa kupitia kitabu chenyewe, siku kisoma mtandaoni, nilikisoma kitabu chenyewe, nika furai, nikapenda ile hadithi, yani nilikuwa sichoki kusoma, kila siku nasoma, kila siku nasoma, kila siku nasoma, mpaka nikaimaliza. Ila hizi hadithi fupi fupi huaga nasoma sana mtandaoni. Huwa unakuta kuna kiadithi kienye mtu anasimulia. Basi nakipitia na kisoma na kielewa. Kavya kupenda na penda. Kama sio cha kupenda napita tu. Naishia tu kusoma napita. Kama nikiona nimekielewa kiadithi kina mafunzo. Kina chekesha na penda. Ndiyo naendelea kutafuta na kuperuzi. Kurasa zinazofuata. Kurasa zinazoendelea, ili niweze kuburudika zaidi. Asanti.

Chumba changu chakulala ndio mahali ambapo napafurahia, ni mahali ambapo pananipa pumziko la mwili, baada ya mishuguliko ya kutwa nzima. Nikirudi nyumbani, eneo ambalo nalipenda zaidi ni katika chumba changu cha kulala. Chumba changu cha kulala si kikubwa, ni ki. Sio kikubwa sana, ni sehemu. Kina nafasi ambalo inatosha ya kitanda, kinabaki nafasi kwa ajili ya kuweka nguo. Nafasi ya kueka meza. Kwa hiyo chumba changu cha kulala sio kikubwa sana lakini kina nafasi ya kutosha, kitanda kimekaa, mahali pa kuweka nguo. Na mahali pa kueka meza mbao naitumia kwa ajili ya kuweka simu. Wakati ninapolala na kuitumia kwa ajili ya kueka vipodozi au mafuta ninayopaka. Kwa hiyo chumba changu sio kikubwa sana. Kuta zina rangi, zina rangi kama ya karoti hivi, zina rangi kama ya karoti, nzuri, inapendeza. Kitanda changu ni kizuri kikubwa, kinaniridhisha, kina nitosha, tano kwa sita nalala. Lala vizuri nalala usingizi mzuri kwa hiyo kitanda changu hakina shida ni kizuri kabisa, kinaniridhisha. Kutoka dirishani, kitu ambacho naweza nikaona ni mwanga. Mwanga kwa sababu dirishani pana pazia, ambayo hainiwezeshi kuona vitu vilivyoko nje. Lakini panapokucha tu mwanga unaopita kupitia dirishani, unawezesha kuona, kuona kwamba sasa hivi kumesha, pambazuka mwanga unaingia ndani, chumba kinakuwa na mwangaza wa kutosha. Najua kwamba saa hizi kume pambazuka basi namka na kuendea na shughuli nyingine, shughuli zangu za kila siku kwa kupitia, mwangaza unaopita katika dirisha. Napenda zaidi kitanda changu ndani ya hiki chumba. Napenda zaidi kitanda changu, kwa sababu ndio sehemu pekee abayo naweza kupumzisha mwili wangu, ndio sehemu pekee ambayo naweza nikasahau shida. Ndio sehemu peke ambayo naweza nikasahau matatizo yaani kitanda changu. Nakipenda sana, sana, sana.